Kila asubuhi ninapoamka, jambo la kwanza naomba na kumshukuru mungu, kwa kunipa usiku mwema na pia kunirausha katika siku nyingine mpya. Jambo la pili, naweza kuchukuwa dayari yangu, ama kitabu ambacho nakiandika mambo yangu, ama hata simu wakati mwingine mahali nimeandika mambo. Ili kuangalia ratiba yangu ya siku vile iko na mambo ambayo nitakayoyafanya katika ile siku. Jambo lengine nalichukua simu yangu na kuangalia iwapo kuna watu ambao wamenitafuta na iwapo kuna mambo mageni katika mtandao ili kujua yale yaliyojiri wakati wa jana usiku na hata wakati wa usiku nilipokuwa nimelala jambo lingine naweza kuamka na kutayarisha, na kuosha uso, kwenda chooni, kuoga, na pia kubadilisha nguo. Ninaweza pia kupika kinywaji cha asubuhi, ama kuwapikia wa familia yangu ile vinywaji vya asubuhi, na pia nawaandalia kile watakachokula ile asubuhi. Andalia watoto wangu, watoto wangu wanapenda sana mikate ama pancakes ama zile zengine zinazoitwa keki ama wanapenda sana vitu vitamu vitamu wakati wa asubuhi. Kwa hivyo nawaandalia ile chai nawaandalia pia na kachumbari na mikate na pankeki na keki na wanaweza kufurahia. Jambo lengine naweza pengine kupanga nyumba. Wakati mwingine tukilala usiku tunaacha nyumba haijapangika. Kwa hivyo naweza kupanga pilo, kupanga viti, kupanga vizuri. Ili nyumba iwe ya kupendeza. Hata ninapotoka ninaiacha ikiwa imekaa vizuri. Pia napenda kuacha kama nimetandika kitanda changu. Sipendi kukiacha kama hakijatandikwa. Nakitandika vizuri na kisha najitayarisha ili kwenda kazini.